Naamu, asante sana kwa hiyo swazi, ninafuraishwa sana naayo, sababu kuna vitu mingi mimi hua naeza kufanya ama mimi hua nakikisha kwamba nimefanya wakati wa jioni, sababu hiyo hua ni mojaepo ya ambinu ambazo nakikisha kwamba angalao nimekamilisha vitu zangu za kila siku na nimeza kujipanga kwa wakati mwingine wa hiyo siku ambayo inafuata. Sasa kwa mfano nezasema kwamba mimi maramingi hua nakikisha kwamba kabla nimelala hua nakikisha kwamba nimefata ile ratiba ama nimeandika ratiba yangu ya hiyo siku ijayo na kuandika ratiba huwa inanipa uwezo ya kwa kikisha tu kuamba nimeza kujipanga vyema na nimeza kuzingatia jambo moja au nyingine na yote huwa ni ya kwa kikisha kuamba nimeza tu kuwa na wakati raisi hiyo siku ambaye nafuata na wakati ambao labda inafaa inipe hali nzuri ya mafikra na tu hali nzuri tu ya kukua na fikra mzuri sababu hiyo ndo jambu ambayo ina muhimu sasa kivyangu nazasema kwamba wakati wa jioni kabla ya kulala pili humimi hua nakikisha kwamba nimepiga tu gumzo na familia yangu yote na tumeza kukua na wakati muema sababu munapo pika gumzo kama familia utapata kwamba muneza kuangelesha na vizuri munelewana kwa njia moja au nyingine na hai yote hui nachangia pakubwa katika sisi kuweza tu kukua na wakati muema kweza kujua kwamba nini na nini itajika kufanyika ama ni jambo ipi inafaa izingatiwe zaidi katika maisha na wakati ambapo unelewana na familia yako pia itakupa tuu nafasenzuri na ili riziki ya mafikirio kwamba unafaa ufanye hii na hii na kwamba unafaa hii unafaa uhakakishe kwamba umezingatia mambo falani ambazo labda zitachangia pakubwa katika maisha hako ya kila siku ama zitachangia pakubwa katika wewe binafsi kukua na nafasi nzuri ama mafikiri ya mazuri kwa siku ambazo zinafuata Sasa mimi kivyangu pia ninapokaa na kuzingatia haya yote Kwa na kikisha kwamba nimeza kujiangalia nimeza kufikiria pia vile maisha yangu ya kesho itakua na kwa kisha tu kwa mba kila kitu iende shwari na hiyo ndo jambu ambayo inafaa Sasa wakati mwingine huwa na jipata kwa mba nimeza kukaa jioni tu sana na nimeza kuangalia pale inje ya dirisha na ninapuangalia injia dirisha huwa nakikisha kwamba nimeza tu kuelewa nini na nini kinaendelea ama naangalia tu mazingira ya pale dirisha yangu na hiyo sa zingine huwa inanipia mafikira mazuri na inanipia uwezo ya kwa kisha kwamba nimejielewa na nime shukuru tu kwamba mazingira yangu ni mazuri na mazingira yawe safi sababu unapokaa kwenye mazingira safi, ata we binafsi utakona furahishwa na hiyo ndo jambo ambayo huwa inanifurahisha mimu nyewe Sasa kila wakati ninapokaa na kuangalea hiyo mazingira kabla ni lale huwa napata tu ile nafasi nzuri ya kueza kukua na mafikra mazuri na hiyo mafikra ndiyo maramingi huwa inanipea motisha kila siku ya kufanya kazi pale kunye kazi na hiyo huwa inanipa wakati muema sana na kivyangu, nezaongeza tuna kusema komba hii yote huwa inachangia katika mimi kukua na wakati muema hiyo siku ijayo katika kazi na hiyo huwa inanipa furaha sana na ninapokuwa na furaha kwenye kazi huwa inanipia tumotisha sana Kwa kikisha kwamba nimekamelesha vitu zangu na nimekua na nafasi nzuri ya mafikra na nafasi nzuri ya kukamelesha kazi zote ambazo labda nilikuwa nimepewa na mdosi wangu ama ule alie juu kwangu kikazi na mambu kama haya na patokia Tapata kwamba natia bidii kwenye kazi, nafanya vitu zangu viema na hiyo ndio jambu ambayo inafaa sana na yote yanapotokea, mimi huwanaforahishwa sababu mimi huwa najua kwamba nimetia bidii, nimejikaza na kwamba kila kitu imeenda shwari na mimi Asante sana na hiyo imeza kuniforahisha kujadiliana.